Ndiyo natumia mitandao ya kijamii kwa kiwango cha wastani hutumia mitandao hiyo kuwasiliana na marafiki na familia kupata taarifa mbali mbali na kujifunza mambo mapya pia mitandao ya kijamii hunisaidia kubadilishana mawazo na kufuatilia habari muhimu zinazohusu jamii na dunia kwa ujumla hata hivyo hujitahidi kuitumia kwa nidhamu ili isiniadhiri kazi muda wangu au afya ya akili kwa kufanya hivyo hunufaika na faida za mtandao ya kijamii huku nikiepuka adhari zake.

Nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye furaha mara nyingi utumia muda huo na familia au marafiki wa. Karibu tukizungumza na kushiriki chakula pamoja wakati mwingine upanga chakula kidogo au kukutana mahali tulivu ili kufurahia siku hiyo pia hutumia muda huu kutafakari maisha yangu kushukuru kwa watu walionifikia na kupanga malengo mapya, kwangu kusherehekea siku ya kuzaliwa sio lazima iwe kwa sherehe kubwa bali ni kuwa na watu ninaowapenda na kujisikia mwenye furaha na shukrani.

Kila asubuhi ninapoamka naanza kujipanga na kujiandaa kwa siku mpya nashukuru Mungu kwa uhai kisha hujiosha na kujiweka tayari baada ya hapo hunywa kinywaji cha asubuhi kama chai au maji ili kuamsha mwili wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi au kutafakari kwa mda mfupi ili kupata utulivu wa akili kisha hupanga shughuli za siku kuangalia majukumu muhimu na kuanza kazi zangu nikiwa na malengo wazi ya kutimiza.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari ilikuwa ni uzoefu mzuri na ya kukumbukwa sana. Nilivutiwa na upana wake, mawimbi yanayocheza na sauti ya maji iliyotuliza moyo. Hewa ya pwani ilikuwa safi na baridi ikinifanya nijisikie huru na mtulivu. Kuona maji yakikutana na anga. Kilinifanya nitafakari kuhusu uzuri wa maumbile. Nilifurahia kutembea ufukweni. Kusikia mchanga chini ya miguu na kutazama macheo ya jua. Bahari ilinifundisha kuthamini mazingira na nguvu ya asili.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni whatsapp naitumia kuwasiliana na familia marafiki na kwa maswala ya masomo au kazi inanirahisishia kutuma ujumbe picha sauti na kufanya mawasiliano ya haraka bila gharama kubwa pia natumia youtube mara kwa mara kujifunza mambo mapya kuangalia habari na kujiburudisha programu hizi hunisaidia kuendela kuwasiliana, kujifunza na kubaki nikiwa na taarifa za kila siku.

Utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki zangu nje ya nyumba tulicheza mpira kukimbizana na michezo ya jadi kama rede au kuruka kamba pia nilifurahia kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi au wazee jioni wakati mwingine nilipenda kuchora au kuimba nyimbo rahisi za utotoni shughuli hizi zilinipa furaha zilinifanya nijisikie huru na zilinifundisha kushirikiana na wengine.

Mara nyingi ninatumia wi-fi kuliko data ya simu. Wi-Fi hurahisishia kujivinjari mtandaoni, kusoma habari na kuangalia video bila wasiwasi wa kuisha kwa kifurushi cha data. Hata hivyo, ninapotoka nje au nikiwa safarini. Kutumia data ya simu ili kuendelea kuwasiliana na kupata taarifa muhimu. Kutumia vyote viwili, hunipa urahisi wa uhuru na kuunishwa na mtandao mahali popote na wakati wowote.

Njia ninayotumia kupumzika ni kutafakari inayojulikana kama meditation na kusikiliza mziki wa utulivu kinachonifanya nitulie ni kukaa mahali penye utulivu kupumua taratibu na kuacha mawazo yanayonisumbua nilijifunza njia hii nilipokuwa na msongo wa mawazo na nilihitaji njia rahisi ya kujituliza kawaida hutumia dakika kumi hadi ishirini kwa siku hasa jioni ama kabla ya kulala badaya kupumzika huisi utulivu wa akili, mwili kuwa mwepesi na mawazo kuwa wazi zaidi. Njia hii hunisaidia kurejesha nguvu na kuanza upya nikiwa na mtazamo chanya.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kutumia muda mzuri na watu ninaowapenda kama familia na marafiki. Kucheka pamoja, kuzungumza au kushurikiana katika shughuli ndogo. Hunipa furaha kubwa. Pia, ninapofanikisha jambo nililojipangia. Hata liwe dogo, najisikia kuridhika na furaha. Kusikiliza muziki ninaoupenda, kusaidia mtu anayehitaji msaada, au kuona maendeleo katika maisha yangu. Inanifanya nijisikie mwenye matumaini na furaha ya ukweli.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali naweka mawasiliano wazi na ya mara kwa mara kutumia zana za mtandaoni kama barua pepe, mikutano ya video na programu za kushirikiana kazi ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake kupanga ratiba waz, i kuweka malengo yanayoeleweka na kuheshimu muda wa wengine, hili ni muhimu pia hujitahidi kusikiliza mawazo ya kila mtu na kushirikiana kwa uwazi njia hii hunisaidia kujenga imani, kuboresha ushirikiano na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi hata tukiwa mbali.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na masomo. Hunisaidia kuandika nyaraka, kufanya utafiti mtandaoni, kusoma taarifa mbalimbali na kuandaa kazi au ripoti. Pia, huitumia kwa mawasiliano kama barua pepe na mikutano ya mtandaoni. Wakati mwingine natumia kompyuta kwa kujifunza ujuzi mpya kupitia kozi za mtandaoni. Au kuangalia maudhui ya kielimu.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni biolojia. Nalipenda kwa sababu linanisaidia kuelewa jinsi viumbe hai wanavyoishi, kukua na kuingiliana na mazingira yao. Kupitia biolojia najifunza kuhusu mwili wa binadamu, mimea na wanyama. Jambo linalonifanya nithamini zaidi maisha.

Ninapojiandaa kwa mkutano, kwanza kabisa nasoma ajenda ili kuelewa mada zinazojadiliwa. Huandaa mawazo yangu, hoja au maswali muhimu mapema ili nichangie vizuri. Pia nakusanya nyaraka au taarifa zinazohitajika na kuhakikisha napanga muda wangu vizuri.

Ninaishi katika eneo la makazi ya kawaida. Penye nyumba ya kudumu ina majirani wachache. Nyumba ninayoishi ni ya familia. Yenye vyumba vya kutosha na mazingira tulivu. Mazingira ni safi, na barabara ni nzuri na huduma muhimu kama maji na umeme zinapatikana. Nilihamia eneo hili miaka chache iliyopita. Ninachopenda zaidi ni utulivu, ujirani wa majirani na urahisi wa kufikia huduma muhimu. Kwa ujumla, nahisi salama na nikiwa na raha. Kuishi hapa ni kwa sababu ni mahali penye amani na heshima kati ya watu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kinapopikwa, hasa pilau au chai ya tangawizi. Mara nyingi nahisi harufu hii wakati wa jioni au asubuhi nyumbani harufu hii hunikumbusha kumbukumbu nzuri za kukaa na familia. Kula pamoja na kuzungumza kwa furaha. Pia kunanikumbusha upendo na umoja wa nyumbani. Ninapopata harufu hii, nahisi utulivu, njaa ya kupendeza na furaha moyoni.

Wakati wa baridi kali, nachukua hatua za kujilinda. Navaa nguo nzito kama sweta, koti na soksi ili mwili ubaki na joto. Napenda pia kunywa vinywaji kama chai, supu ambavyo hunisaidia kujipasha joto. Mara nyingi hukaa ndani ya nyumba, nikijisitiri kwa blanketi, na kufanya shughuli tulivu kama kusoma au kusikiliza muziki.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Ken Walibora. Ken Walibora ni mwalimu kwa sababu aliandika vitabu. Vinavyoelimisha na kugusa maisha ya jamii kwa lugha rahisi na yenye ujumbe nzito. Maandishi yake huonyesha maadili, haki na changamoto za kijamii kwa njia inayoeleweka na wasomaji wengi.